Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu kupitia kusikiliza naeza kujifunza vitu mbali mbali, ni sehemu ya kuelimika, lakini kuna vipindi ambavyo ni sehemu ya burudani, kuna vipindi ambavyo ni sehemu ya kuliwaza na kuondoa changamoto zozote ambazo zimenikumba. Kwa hiyo, napenda kusikiliza radio.

Mahusiano na wazee wangu ni mazuri, kwanza lakini nina mzee mmoja ambaye ni baba, mama sina alisha fariki lakini mahusiano yetu ni mazuri, amekuwa ni mshauri mzuri kwangu, ana nielekeza, nifanye mambo mazuri, ana nikataza, nisifanye mambo mazuri, kwetu wana mahusiana mazuri kati yangumimi na mzee wangu wakiume ambaye ni baba, amebaki pekeyake, ana nishauri vitu vingi vya kufanya ili nifanikiwa katika dunia na ananikataza vitu vingi ambavo havina manufaa niviache ili niweze kufanikiwa siku zote katika maisha.

Napendelea kitanda kizuri. Sijai jaribu kigumu lakini napendelea zaidi kitanda kizuri. Kwa sababu usingizi nisehemu ya kupumzisha mwili na akili kwa ujumla. Kwa unapokua kwenye kitanda kizuri unakuwa merilaksi. Unakuwa mwili wako umemwacha huru. Unaeza kufikiria mambo mengi na zuri zaidi. Kwa unapendelea kitanda kizuri.

Naweza kushiriki Simba Queens, timu ya wasichana, iliopo Tanzania. Na nimeanza kuipenda Simba Queens tangu mwakaifumbidi kumina tisa. Na kumbuka walifunga Yanga Princess. Kweyo, na mpenda sana Fatima Isa, nimchezaji mzuri. Na kitimia mginaposhinja, nakuwa na furaha. Naweza kusimama semi yoyote, nikajieleza.

Kila ninapoamka asubuhi kitu cha kwanza na swali, na swali suala ya alfajiri, namshukuru mwenyezi mungu kwa kuniamsha salama, na ninamwomba mwenyezi mungu aniongoze katika siku yangu nzima kuanzia asubuhi, mpaka jioni huwa naianza asubuhi yangu napoamka kwa kuswali, nikishamaliza kuswali, najiandaa kwa aj ili ya kwenda kazini na kufanya shughuli nyingine za siku nzima.

Uwa natoa sadaka ninachojaliwa kwa sababu sadaka ni kitu chochote kile kidogo. Uwa natoa pia michango kwa kiasi flani sio sana kwa sababu kipato changu. Bado hakija niruhusu kueza kutoa kitu kikubwa kwa iyo natoa sadaka kwa kiasi kidogo na ninatoa michango pale napolazimika lakini kwa kulingana na kiasi changu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku ambayo nilifunga ndoa, ni siku ambayo sitaisahau, ni siku ambayo imenitoa, ni tukio imenitoa kwenye utoto na kunifanya niingie kwenye ukubwa. Kwa kuanzia nimeolewa naona nimekuwa mkubwa, nimeanzisha familia yangu, niko na maisha yangu. Kwa ni tukio muhimu sana la kufunga ndoa sitaisahau.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni sehemu ya kufanya mazoezi Mara nyingi huwa napenda kutembea kutoka eneo moja kuenda eneo lingine kwa sababu ni sehemu ya mazoezi huwa natembea angalau kwa dakika ishirini au thalathini ili kuuweka mwili wangu sawa na kujipa mazoezi ya mwili kuuweka mwili sawa napenda kutembea kwa miguu.

Ndiyo, napenda sana samaki kuliko nyama. Samaki wanaladha ya kipeke, lakini ni proteini nzuri sana kaskawu kwa jiwa akili na kuongeza virutubisho muimu mulingi. Kwa napenda kula samaki wa aina yoyote wae wa majwe chumfi au majibaridi. Napenda kula samaki.

Natumia sana Telegram, kupitia telegram napata habari mbali mbali za hivi karibuni, lakini napata kwasiliana na watu kwenye makundi, kujifunza wa watu wa maeneo mbali mbali kwenye makundi. Kwa napenda sana program ya Telegram katika simu yangu na ninaitumia.

Mamb yote anayehusu dini kwangu ni muhimu. Kwa sababu dini yangu inanguzo za uislamu kuna ibada maalumu ambazo zinuekwa kuyo zote ni muhimu ili niweze kufikia lengo la kuumbwa kwa iyo. Mambo ya muhimu kwangu ni zile ibada zote ambazo zipo kwenye uislamu kama vile kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhige, kufunga ramadhan. Na mbolo muhimu kwangu katika dini ni kufanya ibada zote kama mwenyezi mungu alivyotuelekeza ili nieze kufikia lengo la kumbwa kwangu duniani.

Napenda kwa sababu kununua vitu mtandao ni kunaraisisha kutoka sehemu nyingine kwa unapata kitu chako kwa wakati ukiwa eneo ambalo haujasumbuka kutoka sehemu nyingine kwa unapenda kwa sababu inaraisisha upatikanagi wabitha na huduma zote za umoema.

Napenda sana jikoni. Napenda jikoni kwa sababu napenda kupika. Nikiwa jikoni nitahakikisha kwanza ni pasafi, nitaandaa chakula kizuri na kwa utulivu. Huwa napokua jikoni mara nyingi huwa napenda ka kuosha vyombo, kuvipanga, kupika chakula kizuri. Kwa hiyo nikiwa ndani ya chumba hicho najisikia furaha sana nikiwa jikoni kwa sababu napenda kupika chakula kizuri watu wale wa furahike.

Mtani kwangu napenda watu wanavyoshirikiana, yani watu wanaishi kama familia, mtu akipata tatatizo mfano msiba, msiba huo utakuwa ni wa mta mzima, hata ukiwa na sherehe, harusi labda au sherehe ya kuzaliwa, uwa mta mzima wanalibeba ilo jambu kama la kwao, wanapenda sana ushirikiano ambao upo kwenye mtaa wangu, kwenye shida na raha.

Napenda kutumia lugha rafiki, ambayo kwa kulingana na ninaowasiliana nao, kwa natumia lugha rafiki, kulingana na mazingira ya kazi yalivyo, situmi lugha za kejeli, nakuwa natumia lugha ya laini, lugha ya upole, lugha ya ustarabu, lugha ya kuomba, ili miradi mawasiliano yafanyike vizuri, kazi ziweze kufanyika kwa utaratibu. Kwa kuwav tutawasiliana kwa lugha, nyepesi, rahisi, nzuri, na salama bila kuwathiri.

Sana, ningependa kurudi ujana sana, kwa sababu ni sehemu ambayo, unatakiwa ujitume sana, ufanye kazi kwa juhudi zako zote, ili uweze kufanikiwa, hata unapoenda uzeeni, uishi vizuri, kwani ningependa sana kurudi huko, ili nianze moja, nirekebishe ambapo nilikosea, niwe mtu.

Ndiyo, napenda kwa sababu ni sehemunya kutukuza mila, desturi, kulinda utamaduni, wa taifa husika, unanitambulisha mimi ni nani, lakini ni sehemu ya kujiliwaza na kupata burudani kwa hio napenda mziki wa jadi kwa sababu unanikumbusha asili yangu na kujitambua mimi ni nani, lakini hapo hapo napata burudani.

Hali ya hewa ya leo ni jua, ambalo linaleta joto, kuna joto sana, nimevaa gauni nyepesi, yenye kitamba chepesi kabisa, hapana sipendi hali ya hewa hii kwa sababu linaleta joto sana, nikiwa kwenye hali ya hewa hii napenda kuoga mara kwa mara ili kupunguza joto mwilini.

Dhiki katika jamii, hupo katika kuchangia maswala mbali mbali, kama vile kutoa michango kwa watoto wasiojiweza, kusaidia watoto yatima, kuwaelekeza watoto waliofikia umri wa makuzi. Kutambua ni kina nani katika tunzo na ukwaji wao, ili waweze kuwa watu bora na kujenga taifa.

Ndiyo, napenda kujaribu kila siku mbinu mpya kwa sababu maisha yalipofikia kwa sasa hauwezi ukaishi bila kujaribu teknolojia mpya kila siku. Mambo mengi yanagunduliwa kila ijayo leo. Kwa iyo, napenda kujaribu teknolojia mpya ili niweze kuwa mpya na mimi kila siku katika kuishi kulingana na maisha tuliokuwa nayo sasa kwamba bila teknolojia hauwezi kuishi. Kila kitu ni teknolojia.

Ya maua ya waridi matunda mazuri ilimradi kama yenye harufu kama strawberry vanilla ilimradi yenye harufu mzuri yenye kuvutia kama iliyopoa passion iliyopoa na mfano hiyo strawberry vanilla na mfano hiyo.

Tangawizi. Napendelea sana tangawizi kwa sababu inaondoa gesi tumboni. Unapokuwa umeingiza ya moto inakusaidia kwenye kuondoa gesi tumboni. Nikipata chai sio mbaya lakini zaidi napendelea tangawizi kwa sababu inasaidia kupunguza sumu na gesi tumbone.

Huwa napenda kutafuta sehemu tulivu, yenye amani, ili nipumzishe kwanza kichwa changu, nisichukue maamuzi ya haraka. Huwa sipendi kuchukua maamuzi ya haraka, kwa sababu nikichukua maamuzi ya hapo kwa hapo, naeza nikafanya kitu ambacho si kizuri. Kuendapo kunatokea mgogoro, ni lazima nitulie kwanza, nikae sehemu tulivu, nipumzishe akili yangu, ili kuepuka madhara, makubwa yatakayoweza kusababishwa na mgogoro.

Ndiyo, nimewahi, nilikuwa nafundisha sehemu, nawasaidia wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha nne na nilikuwa najitolea kwa muda, nimejitolea kwa muda miaka miwili, nilikua nimeshafanya, ilikuwa ni kufundisha, nilikuwa nawasaidia wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha nne.

Nakula kwa wakati, nakunywa maji mengi, nahakikisha napata muda wa kupumzika, lakini pia mazoezi, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kula mlo kamili, kama vile matunda, mboga za majani, ilimradi uwe mlo uliokamilika, maji mengi.

Napenda muziki, kuimba, kutunga mashahiri, ni kupangilia vina na mizani ili niweza kupata mashairi mazuri na wimbo ulokuwa mzuri. Kwa muziki, vapo kuna vitu mbalimbali ngonjera, mashairi, tenzi, nyimbo, kwa ujumla, kwa ujumla wake ni muziki.

Inategemea na jambo ambalo lina nishughulisha Kwa kunaa siku unakona tumumia muda mwingi kama na kazi ya kuingia kwenye mifumo Kujaza tarifa na kujifunza vitu vingi Kwa almost karibia masaa kumi kumi na mbili ya kwa ajili ya kujifunza na kupata taarifa mbali mbali.

Ndiyo, napenda kwa sababu inatunza kumbu kumbu ambao itaduma muda mrefu kwa sasa watakaokuja baadae kuwa ni sehemu ya kumbu kumbu. Watakuja kuona watoto na vizazi vingine vijavyo. Kuwa napenda sana kwa sababu ni sehemu ya kutunza kumbu kumbu za maisha na vitu ambavyo nimevipitia.

Hapana sipendelei sana labda wakati wa dharura kama kuna baridi kali lakini bila hivyo sipendelei sana kwa sababu. Nahisi kama yanokuwa ni sehemu ya kulegeza mwili. Kuna penda ya baridi kwa sababu yanachangamsha ko hapana sipendelei. Sana zaidi zaidi baridi.

Napanga kwa kuagalia ratiba muhimu, nitaanza na nini?, kwa siku gani?, na nitamaliza na kipi?, kwa siku gani?. Hu, huwa naangalia matukio nilokuwanayo, kisha nayapa nayagawa, kwamba la umuhimu, litaanza siku fulani, na muda fulani, na wakati fulani, ambayo hayana umuhimu sana, nitayasogeza mbele, lakini naanza kwa kuweka mikakati ya wiki nzima.

Kwa kumshkuru mungu kwa kuzidi kunijalia pumzi na afya njema kwa sababu na kila sababu ya kumshkuru yeye mungu aliye ni jalia uhai, pumzi na afya tele mpaka naweza kuishi na kupangilia maisha yangu kwa sababu bila mungu siwezi. Kwa huwa na sherehekea siku zangu zote mpya kumshkuru mwenyezi mungu kwa kuzidi kunipa uhai na nguvu ya kuendeleza maisha.

Napendelea sana wali, ugali sio sana, ila ikitokea mara moja moja lakini zaidi zaidi napenda sana wali wali hauchoshi ila ugali ni kila mara nyingi na huwa nachoka na siutamani tena. Napendelea zaidi kula wali kuliko ugali.

Hapana, sijawahi, sina huo uwezo, japo natamani, siku itokee hivo, lakini, hapana, sijawahi, naishia tu kuiona, naishia kusimuliwa, binafsi, sijawahi, kusafiri kwa ndege, na natamani, siku niweze kusafiri kwa ndege, kwa sababu ni usafiri wa ndoto yangu.

Joto, joto ni kali sana, hakuna mawingu hakuna mvua. Ki ukweli joto limekera kwa sababu unajisikia mwili muda wote mwili hauko vizuri navaa ngauni tu nyepesi. Siipendi hali hewa kama hii kwa sababu muda wote mtu anakuwa analo analoa jasho. Kwa katika hali kama hii, anga washe feni, angalau uwoge mara kwa mara, unywe vinywaji vya baridi, ili kuweza kupunguza hiyo hali.

Najihisi vizuri kutathmini kwa sababu hii inanisaidia kujua ubora na udhaifu. Pale ambapo kuna ubora nimepatia inabidi nijiboreshe zaidi. Na pale ambapo kuna madhaifu kwa sababu binadamu huwezi kukamilika ili niweze kupunguza yale madhaifu. Kwa utathmini, unapofanya tathmini ni faida kujua wapi umepatia uongeze jitihada zipi upatie zaidi. Na wapi umekosea ili usiweze kukosea tena kuona tena na huwa najisikia vizuri nafurahi Ninapofanya tathmini ya kazi au kitu fulani.

Haipendezi kusubiri, lakini inapobidi, hauna jinsi, inabidi ukae, usubiri, iliuangalie mpangilio wa jambo husika uko vipi. Kwa hiyo huwa sijisiki vizuri kuwa kwenye mstari, kusubiri, lakini inapotokea, inakuwa haina jinsi, inabidi usubiri.

Na mkumbuka mwalimu wangu wa somo la kiswahili Kwa sababu alikuwa anatupa nasaha nzuri sana juu ya sisi kujitambua Lakini juu ya kutumia wakati nzuri Kwa sababu wakati ukiondoka haurudi tena hivo alitufunza kama wanafunzi kama binadamu Tupende kuishi ndani ya wakati Kwa sababu wakati ukiondoka hawezi kurudi kile ambacho unapaswa kufanya ndani ya wakati fulani inabidi ukifanye usipo kifanya unaeza usipate tena wakati mwingine wa kufanya hicho kitu kuwa namkumbuka sana Kwa sababu alikuwa natupa mawazo mazuri.

Nguo yangu ni kufanya vizuri. Huwa anapenda kufanya kitu kizuri ambacho kitaleta matokeo mazuri. Siku zote namwomba mungu anisaidie kufikia malengo hayo kwa sababu naamini unapofanya kitu kizuri kikaleta matokeo mazuri Hata kwenye kazi yako unakuwa na amani. Amani inatawala lakini pia inakuwa ni sehemu ya msaada kwa wengine kuhu ni kufanya kazi vizuri ili ilete matokeo mazuri.

Sijafuatilia zaidi lakini huwa napenda kwangalia komedi au mtu ambaye nimezoeana naye sana kama tutafanya utani. Iyo ni sehemu kufanya nikacheka nikafurahi kama atanitania au atanielekeza iwe kitu fulani inakuwa hivyo. Napendelea zaidi kwa kutazama ili.

Nipo kijijini, mazingira ya kijijini, nilihamia kuanzia elfu mbili ishirini. Nina miaka sita, napenda kwa sababu ni ardhi ambayo ina rutuba, unaweza ukafanya shughuli za kilimo, ni salama na ni sehemu nzuri kama mtu utawekeza kwenye kilimo, unaweza ukapata mambo mazuri.

Kipa umbele changu ni kuwa na mawasiliano mazuri. Hasa kutumia hii mitandao ya kijamii ambapo kupitia whatsapp. Unaweza ukatuma taarifa kwa haraka na ukapokea taarifa kwa haraka. Kwa njia za mawasiliano ya simu ya mkononi kupiga kwa haraka. Vivyote ni vipaumbele kupiga simu kuingia kwenye makundi ya whatsapp.

Napenda masika, kwa maana masika, hali ya hewa inakua nzuri, joto inapungua. Na kinacho nifanya nipende zaidi ni ile mvua ambayo itasaidia wakulima kupanda vitu kwa wakati. Hatuwezi kuhishi bila kupata mavuno, mavuno nisihemu ya chakula, lakini mavuno nisihemu ya kufanya biashara. Kwa hali ya hewa inakua ni nzuri, na kwa wakati huo inakua ni rafiki, kwa watu kushiriki katika shuguli za kilimo.

Ni kidogo na rangi ya pinky ni kitanda cha kawaida naweza nikaangalia nje nikaona maua mazuri. Napenda zaidi mpangilio wake kitanda kilipokaa meza TV kidogo fridji kabati kwa hiyo napenda kuona kila kitu kilichopo ndani.

Kwa kupika, chakula kizuri, kula, kunywa, kwenda sihemu nzuri na tulivu ambayo itakuwa na michezo hata ya watoto Kwa hiyo anafanya kwa hama mazingira kama haya kula, chakula kizuri, kunywa vinywaji vizuri na kutafuta sehemu tulivu ambayo iliyotulia kwa ajili ya kumit.

Ndiyo, napenda kwa sababu wao ni baraka. Wanatusaidia sana, na sisi kupata baraka, tunapokuwa karibu nao. Lakini unaweza kujua mawazo yao, maoni yao, wanatamani nini, malengo yao kwa jumla na wao wakiwa wakubwa kwao napenda kucheza nao. Sababu wao ni malaika, ni baraka kutosha, kutoka kwa mo.

Kwanza kabisa najitahidi kujua, mkutano huu wanataka nini? Ntaanda notebook, kijitabu kidogo cha kuenda kunoti hoja muhimu, kuandaa kalamu, nitajaribu kupitia kwa ufupi, nijue mada inahusu nini, ili na mimi niweze kuchangia. Huwa naandaa kalamu, kitabu kidogo cha kuchukua pointi, lakini pia naandaa pointi kama naijua mada.

Ndiyo, nimewahi kufanya, ni mazoezi mazuri ambayo nilifanya baada ya kujifungua, nilipozaa mtoto wangu wa kwanza, nilikuwa nafanya mazoezi haya sana ili kuukaza misuli na kujiweka fiti zaidi. Kwa hiyo ndiyo, nimefanya yoga, ni mazoezi mazuri sana katika kukaza misuli na kuweka mwili vizuri.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni stadi nne za lugha ya kwanza kuzungumza, kusikiliza, kusoma na kuandika. Bila stadi hizo nne za lugha, yani kusoma, kuzungumza, kusikiliza na kuandika, hauwezi ukafanikisha zoezi zima la ufundishaji na ujifunzaji. Kwa ni lazima stadi zote hizo muhimu zifanikiwe, ili kazi iweze kuenda vizuri.

Kwa kutumia mawasiliano. Mawasiliano mara kwa mara, kupiga simu, kutuma nyaraka muhimu kwanjia whatsapp, facebook, telegram, messenger, iyo inaraisisha katika kupeana mambo mapya yanayojiri kila siku. Kwa hiyo, ukiwa na timu ya mbali, ni lazima mawasiliano hasa kwenye sosho mi, mitando ya kijamii na mawasiliano.

Mboga za majani kama vile mchicha, matembele, kisambu, sukuma wiki, hizo zote kwa ujumla wake mboga za majani na jamii ya kunde kama vile choroko, mbaazi, njugu mawe, kunde zenyewe, zote hizo.

Kwa siku naeza nikangoja kama kumi kutoka app inahuitwa Coral Digest, Coral Digest na Reading Books Everyday, kule nasubiri email ambazo zinanielekeza jinsi ya kusoma vitabu mbali mbali, lakini pia kwenye Coral Digest maswali mbali mbali yanaulizwa kila siku na watu. Ni sehemu ya kujifunza vitu vipya kulingana na majibu ya watu wanayatoa kwenye Coral Digest lakini kwenye Reading Books vitabu mbali mbali ambavyo ni vizuri katika kukuza na kupanua maarifa.

Kwanza kabisa naomba dua, baada ya dua na andaa mazingira yangu mazuri. Lakini napitia kidogo kwenye mitandao ya kijamii nione nini kimejiri kwa siku nzima. Kuongeza kitu kipya, kupitia hata kitabu kimoja, kupitia taarifa mbalimbali ili kusaidia kujua yalio jiri kwa siku nzima.

Kwa kuonyeshe watu muhimu wa kufanya kazi katika timu kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mnapofanya kazi kama timu, mtafanya vitu vingi kwa muda mfupi. Kuwa timu inaokoa muda, unaweza ukafanya kitu ambacho labda ulitakiwa ufanye kwa masaa manne unaweza ukakifanya ndani ya masaa mawili kama tu kutakuwa na ushirikiano. Kuwa timu ni muhimu katika kufanya kuokoa muda na kufanya kazi iliyokuwa bora kwa sababu umoja ni nguvu mnapokuwa watu wengi mnafanya kitu bora na ndani ya muda mfupi.

Vitu vyote ambapo vimetuzunguka vinaitwaji kulindwa na kuwekwa katika mazingira usafi na salama. Mazingira yanapo wekwa kwa usafi yanatusaidia akili kupata utulivu na uwezo wa kuingiza vitu vingi kila siku. Kwaiyo kufanya usafi, kupanga vitu kwenye mpangilio mzuri, kupanda maua, bustani za kupendeza. Izo ni nibadhi ya namna ambazo zinaeza zikasaidia kulinda mazingira kwa hali ya utulivu na usala.

Kipindi cha masika, hali inakuwa nzuri, kuna ubaridi fulani, kuna mvua, ambazo zinasaidia katika kilimo. Bila kilimo, hatuwezi kuishi. Kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo kinasaidia mambo mengi sana. Tunaweza kupata chakula, lakini pia ni sehemu ya biashara. Ambako utatanua ajira na kuongeza kipato kwa kuanzia ngazi ya mtu mmoja, familia, mbaka taifa kwa ujumla. Kwa msimu huo naupendelea zaidi kwa sababu unamanufaa ambayo yana inufaisha tu so mimi binafsi taifa kwa ujumla.

Siku uzote napenda kuwa mtu wa mabadiliko kupokea mawazo chanya kutoka kwa watu wengini kwa sababu waswahili wanasema aswahili analile na binadamu huwezi ukajua yote kwa ni lazima upokee mabadiliko ni lazima upokee mambo chanya kutoka kwa wenzako. Kwa hiyo, si shambulii bali napokea kwa sababu ili binadamu ufanikiwe ni lazima upokee mabadiliko kwa mtazamo chanya, usikilize kutoka kwa wengine waliokutangulia, Ujifunze vitu zaidi na zaidi kwa hiyo lazima upokee mabadiliko ili uweze kufanikiwa.

Ndiyo, natumia kwa sababu. Unapopaza sauti utawafanya watu wajue matatizo yaliopo kwenye jamii. Kupaza sauti kutakufanya ugusie nyanja zote muhimu katika maisha. Kuwa unapopaza sauti hujui utamugusa nani? Kuna mtu anathamani asikie sauti yako. Kwa teknolojia tukitumia kupaza sauti zetu, itakuwa ni sehemu ya kuwagusa wenye uhitaji wa kusikia, yalo ono ya hitaji kuyasikia kutoka kwetu. Naeza nikamugusa mwanafunzi, naeza nikamugusa mwalimu, naeza nikamugusa daktari, mfanya biashara na yoyote yule. Kwa hivo unapotumia teknolojia kuingiza sauti yako, hii ni faida kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Kuwa natumia teknolojia kupaza sauti yangu.

Kuuliza maswali mara kwa mara, kuanzisha mijadala muhimu, kutatua changamoto kwa pamoja, kuomba, kujifunza vitu ambavyo sivijui, kuuliza, kuchangia mada, panapohitaji kuchangia na mfano wa hayo. Kwa ili kuongeza kazi katika hayo ni kuuliza, kujifunza, kuchangia mada na mfano wa hayo.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo sitaisahau ni kifo, cha mama yangu. Siwezi nikaisahau kumbuko inanijia mara zote katika akili yangu. Tangu 2005, lakini mpaka sasa sija sahau, ni miaka 21 sasa. Ni kumbukumbu ambao staki ijirudie, lakini siwezi kusahau. Kwa hio ni kumbukumbu ambao nitaendelea kuwa nayo, kwa sababu mama ni kila kitu katika dunia.

Ndiyo, simi imeraisisha vitu vingi sana. Ikiwemo kununua vitu mtandaoni. Unaeza usifike sokoni au kwenye maduka husika, lakini bidhaa ika kufikia popote ulipo. Kwa hiyo, ndiyo? Nanunua baadhi ya vitu kwa kutumia simu yangu na vina nifikia mahali nilipo kwa usanii.

Kutazama vitu vipya kila siku, dunia imebadilika, kwo na sisi binadamu tunahitaji kubadilika, kuijua mitandao inataka nini, kuitumia mitandao kwa mtazamo chanya, kuifanya mitandao iwe sehemu ya kipato, iwe sehemu ya ajira, iwe sehemu ya kujifunza na kuwafundisha wengine, kwa uzaidi kwenye kujifunza mambo mapya, yanayotokea kila siku kulingana na kasi ya dunia ilipotufikisha kwenye maendeleo ya sayasnsi na teknolojia.

Hapana na naogopa pia kwa sababu nahisi kama ina lenzi inakuwa kali inaleta uzito sivai, sijawai na sijui kwa sababu naona macho yangu bado yako vizuri hayana changamoto yoteyote ile kwa hiyo sivai na sitarajii kuvaa na namomba mungu nisipate changamoto itakayonipelekea kuvaa.

Kwa kuelekeza hali halisi, mafanikio, changamoto, wapi kwenye ubora, wapi kwenye udhaifu, kwa hiyo ni kuwashauri na kuelekeza mazigira yalivo kwa ujumla, lakini kuwapa uhuru wawo, wawo pia wajiongoze, sio wafanyie kazi kila ushauri. Ushauri unaweza ukapokelewa au kutopokelewa. Kwa nafasi kushauri katika yale mazuri na mabaya, ili waweze kujitathmini katika mazuri, kuyafanyia kazi na yale mabaya kuyacha. Kwa kuwaongoza, kuwaongoza, kuwapa nasaha muhimu, ambazo zinaweza zikawasaidia nawao kusimama imara siku zote.

Nilikuwa napenda sana kuimba, yaani nilikuwa napenda sana kuimba, nyimbo za dini, nyimbo za dunia, kitu chochote kinachohusiana na nyimbo. Jamani nilikuwa napenda sana nilipokuwa mtoto, yaani nikiwa napika, utakuta naimba, nacheza huku naimba, nafua naimba, nadeki huku naimba, kwa hiyo nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda sana kuimba.

Kuna wakati napenda kujisimamia kwa sababu naamini katika kile ambacho ninacho nishakwa mtu mzima na jua lipi zuri, lipi baya. Kwa kujisimamia mwenyewe kuna kuongoza kujua wapi umeteleza, urekebishe, wapi uko sawa, uendelee na mwenendo huo. Kwa hiyo ni bora ukajisimamia ukajua na mipaka yako, wapi unaendelea, wapi unarudi nyuma, ufanye nini ili uendelee na mfano wa hayo.

Hapana sipendi kwa sababu naogopa nahisi nitazama. Sina uzoefu. Sipendi pia kwa sababu ya hofu na woga naogopa sana maji. Laiti ningekuwa siogopi huenda ningependa kuogelea lakini sipendi kuogelea kwa sababu naogopa sana maji.

Simu. Simu kwangu ndo kila kitu. Simu ni sehemu ya kuraisisha mawasiliano yangu. Lakini simu ni sehemu ya kupumzisha akili. Pale ambapo ninajambo. Nimechoka. Na tamani ni niingie mtandaoni. Niangalie yaliojiri. Kwa kifaha cha mawasiliano ambacho siwezi kuhishi nacho katika teknolojia ya sasa. Simu. Taarifa nyingi zinatumwa kwenye simu. Kila kitu ni simu. Kwaiyo siwezi kuhishi bila simu.

Karibu mara saba kwa sababu nimeeka ratiba ya kila siku kwa hiyo mara saba kila siku ya wiki lazima nifanye nifue kulingana na ratiba nilojipangia ili kutokuwa nongo nyingi kurahisisha usafi na kupunguza mzigo ya weekend ili niweza kupumzika.

Sijafuatilia sana lakini ni mpira mzuri kina jordan Wanashiriki kitu ambacho cha pekee na katika historia ni tukio la Michael Jordan kuwa mchezaji mfupi Kwa mujibu wa historia lakini hamaweza kufanikiwa kupata tuzo nyingi na hameishimisha mpira uwa.

Vipo vingi nimewahi kutoa sadaka nimewahi kulipa ada kwa ajili ya kumsomesha mdogo angu, kutowa kupenda kuwatembelea watoto yatima, kuwasaidia wasio jiweza, kuwapa nasaha wanafunzi na watoto ambao bado wanahitaji nasaha iliwaweze kukua na kufanikiwa kemaisha.

Kabisa, kwanza kabisa naangalia kipi ni kipaumbele. Ukiweza kuangalia kipi ni kipaumbele, basi itakurahisishia kuweka malengo ya idhaa yawe ya siku, wiki, mwezi, hata mwaka na malengo ya muda mrefu. Ili niweze kuweka malengo, kwanza naangalia vipaumbele ni vipi. Kwa kupitia vipaumbele, nitakuwa naweka malengo kwa kuanza na kile ambacho ni cha muhimu zaidi, kisha nikifuatia na ambavyo havina umuhimu kwa wakati huu.

Napenda upepo wa kawaida, kwa sababu ni mzuri kwa afya. Si sina, lakini pia nahisi ina baridi kali zaidi inaweza ikasababisha kifua. Kwa hiyo napenda upepo wa kawaida, nikae sehemu, ukupuliza vizuri kwa ajili ya afya ya mwili na akili. Napenda upepo kuliko asi.

Mara moja. Uwa nikiweka asubui, ikijaa full, natumia mpaka usiku, na wekat ena asubuhi. Kwa mara nyingi, naichaji mara moja, ili naitunza kwa muda mrefu, nafanya kazi zangu. Kwa ni mara moja kwa siku, asubuhi, natumia kwanza asubui, mpaka usiku, naichagi tuna kashi haki asubui.

Napenda sana tamthilia. Napenda sana tamthilia kwa sababu inafunza maisha halisi ya jamii. Kwa kwenye tv ukiniona naangalia tv napenda sana tamthilia. Tamthilia zinatufunza maisha halisi ya kwenye jamii. Nyingi zinakuwa uhalisi ya yale yanayotokea kwenye jamii ambazo tupo. Kwa napenda sana tamthilia.

Ndoto yangu kubwa, nataka nije kumiliki nyumba yangu. Natamani sana kumiliki nyumba siku moja katika maisha yangu. Lakini, natamani niwashike mkono wale wote ambao hawajiwezi. Na nakosa msaada wa haraka. Najua wanakuwa wapweke. Wanakuwa wenye majonzi. Kwao nikiwa najiri kiasi. Nikiwa na kwangu. Nitawashika mkono wale ambao wote hawana ku.

Kwa kukiri kwanza, kosa nilolifanya, kuangalia, limesababishwa na nini, baada ya hapo, najitathmini na kueka ahadi ya kutorudia tena. Na nikisha jua, imesababishwa na nini, najiongoza kutorudia tena, ile sababu ambayo imefanya lile kosa la awali, ili isijirudie tena kosa kama lile.

Ndiyo, nimeona, nimeona mara nyingi. Na ninapenda kuona. Ile, na ninapenda upepo wake pia. Kunakuwa ni sehemu ambayo kuna utulivu. Ni sehemu ambaye inakufanya pia utafakari. Juu ya uumbaji wa mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu ameomba kitu kizuri. Kupitia iyo, napenda kuangalia ili kukumbuka uumbaji wa mwenyezi mungu.

Niliamka saa kumi na moja, baada ya kuamka tu, nilienda kuoga, nikapiga mswaki, nikachukua uthu, kwa ajili ya kuswali swala ya alfajiri, asubui nilikunywa chai na chapati, nilipofika kazini, kwanza nilisalimia wenzangu, nilisaini kwenye kitabu cha mahudurio, na nilijisikia vizuri sana kwa sababu siku huanza vizuri ukianza na ibada ya kumtukuza mwenyezi mungu.

Ndiyo, na wafahamu ni watu wanzuri, wapole, wakarimu, wanapenda ushirikiano, wanapenda watu, ukipatwa changamoto na pesi kusaidia, lakini hata wakati wafuraha, hawakai nyuma, wanakua mstari wa mbele kwa kikisha, kila jambo kama nizuri au baya, linafanikisho, na wafahamu vizuri.

Napenda kutazama sijawahi kujaribu kucheza na sijijui kama naweza lakini napenda kutazama natumia muda mwingi sana kutazama ili kukuza uwelewa kujifunza vitu vipya na kuiangalia jamii na dunia kwa ujumla watu wanaishi vipi inatakiwa tuishi vipi na kuendana na dunia.

Yoyote ile ambayo inaleta kipato. Hakuna kazi ndogo. Siwezi kudharau kazi. Yoyote ile ambayo itaniingizia kipato. Basi nitaithamini, nitaipenda, nitaijali, nitaifanya kwa moyo mmoja. Kwa sababu lengo kuu ni kupata kipato. Kwa naithamini yoyote ile ambayo inaniongezea kipato.